Kitu ambacho nafanya kila siku kabla ya kulala kitu nafanya ni kuangalia mpira ninapoangalia mpira na pata ile mawazo imetulia ndivyo na pato nye nyefu wa usingizi umenianza na hivyo ndivyo napolala.

Naam kitu ninachopenda kufanya na marafiki zangu ni ile ya kwamba ninapokaa na wao nataka kujua kila ambacho sijui ndivyo natakikana kujua utamaduni wao maelezo mapi yenye wanaishi utiifu.

Naam nimewahi kulima. Kulima nayo inahitaji nguvu sana. Na mtu unapoenda kulima naam unastahili uchukue chakula ambayo ni mzito kwa sababu kulima inahitaji much power. Unahitaji ile nguvu ya kufanya kazi.

Naam mimi ni mtu wa kuamka mapema. Alasiri asubuhi ili nikafanye kazi ya nyumba. Nikakimbie kiasi ili mwili ukachangamke ndivyo napoenda kazini unapata yaani kuna ile hali ya uchangamfu yeah ndivyo na.

Mara mingi wikendi kile ninacho fanya kufanya ni ile naendaga kumuabudu Mungu ama baada ya kumuabudu Mungu narudi nyumbani. Na kupumuzika na kufanya hile hali ya kuogelea ama kuangalia mpira nikiwa kwa nyumba.

Sifa muhimu sa kiongozi mzuri ni ile kiongozi mwenye maadili, mfumilivu, mutiifu anatii kile ambacho wale mwenye walimweka uongozini wanamwambia. Hizo ndizo sifa zinasostahili m kuwa na kiongosi.

Naam napenda sana sana hadithi sa ajabu isi hadithi sa ajabu unisaidia sana katika ile fikiria nafikiria kuwa kama mtu anaesakaa na uwezo wa kufanya fitu ka hii inanipea ile motisha ya kutia bidii napotia bidii hunisaidia.

Napenda kuoga mara mbili kwa siku. Ninapoamka asubuhi napenda kuoga ili kupata ile uchangamfu wa mwili. Ninapotoka kazini napenda pia kuoga ili kutuliza mwili na kupata kuwa mchangamfu.

Naam, unapenda kusoma gazeti? Ili kupata ile taarifa ya duniani, kinachoendelea duniani, hata Umarekani, huku Kenya, kila mahali gazeti huwa inanipea ile habari kwa mhutasari wa kila nchi.

Naam. Nishaifuga mnyama. Na mnyama nishaifuga ni ngombe. Na ilinisaidia sana unajua katika hile hali ya maziwa. Nyama na kifedha ilinisaidia sana. Ngombe ni mnyama mzuri sana na husaidia.

Naam. Napenda sana michezo ya video. Michezo ya video hii hunipa motisha sana sana ambayo hunifanya hata mimi kujaribu hii mchezo nayo angalia kwa njia ya video. Na hunisaidia kuchangamsha akili.

Naam, mimi ni mtu wakuwahi mapema kasini, inapofika huko kasini, mwendo wa asubui sana na mapema, nijitayarishe nijiandaye kwa hile kazi ya siku, ili nikakuje kuimaliza haraka na kuondoka kwenda kwangu.

Naam. Napenda sana chakula kenye. Chenye mafuta juu ninapo tumia mafuta huleta ile ladha. Na utamu wa chakula. Ndivyo navyopenda chakula kilicho na mafuta.

Kitu ambacho kinaezafanya ile mazingira ya kazini kuwa mazuri ni ile watu ambao mnaohusiana huko kazini, matendo yako na mahali unapofanyaia kazi ndicho kitu kinachofanya hayo mazingira yawe yenye manufaa.

Napojienda kuenda mkutano, kitu ambacho nafanya uwa naamka mapema na kuoga na kuvaa ile sare ya kuenda katika mkutano. Uwezi enda na sare yote katika mkutano navaa ile mavazi yanayofaana na iyo mkutano.

Kitu ambacho nachofanya ili niwavutie wenzangu ni ile hali ya ninapujihusisha na wao ile mazungumzo yangu ndiyo inayowafanya wenzangu kuwavutia kimoyo naam.

Namkumbuka mwalimu mmoja kutoka shuleni. Mwalimu mmoja ambaye aliye nifundisa ile somo la esabati uyo mwalimu alinisaidia kwa hakika, nisingefika mahali nimefika na nina mpenda sana sana. Ndidhi ya huyo mwalimu unipendeza.

Naam hile masoesi ya mwili naifanya kwa kila siku mara mbili. Ninapoamuka asubui napotoka kasini. Hii masoesi unisaidia kueka mwili katika maali pema na kutorusu magonjwa kuniingia.

Nyama nayeipenda saidi sana ni ile nyama ya kuku. Nyama ya kuku ni nyama msuri sana katika ile hali ya protein. Na katika hata kukula unasikia umekula kitu ya kupendeza kapisa na unasikia umeridhika moyoni.

Simu yangu natumia saidi kwa kutafuta kitu inachonifaidi. Niangalie uko mitandaoni, habari, sa mtasari, maoni ya watu katika iso habari. Na nini marengo, malengo ya hiyo habari kueneswa.

Ninapo lanza kazi mapema asubuhi kile ambacho huwa nafanya ninaangalia kwamba nimevaa kila kitu sare. Naam, na kuomba kujiweka katika uweponi wa Mungu ili siku ikawe njema kwangu, na kila kitu kikaniendea vyema.

Naam napenda sana kujaribu vyakula vipya lakini kidogo kidogo ili kuepukana na ile kuloose apetite. Naam unapozoea vyakula inastahili unatumia kidogo kidogo hadi mwili unazoea.

Naam. Napenda sana kupanda milima. Kwa sababu milima napo panda. Nisaidia kustrengtheni miguu na sisa miguu. Na kujiisikia ya kwamba nimefanya kazi. Na kuniepusha na magonjwa mengi anayo letwa na kutofanya mazoezi.

Naam mahusiano ninayo. Na wasee Wangu Ni ile kujua utamaduni wa kila jamii ambavyo wanavyojiendelesa. Kimaadili ambavyo wanavyojiendelea. Hata masomoni Kilimo Na kadarika.

Aaam marafiki wapya huwa nachukua muda kujua tabia yao kujua mienendo yao na venye wanazungumza kimazungumzo na venye wanafanya mambo hivyo ndivyo ninavyojua marafiki wema na wale ambao si wema.

Haa, mazoezi nayo huwa nafanya asubuhi. Napenda kufanya mazoezi masaa ya asubuhi kwa sababu hunifanya mwili kuchangamka na kuwa na ile uchangamfu wa kufanya kitu.

Ninapotaka kustarehe, kila ambacho nafanya ni kuwasha ile runinga yangu, na kuweka mziki. Ambayo unanituliza akili mpaka napata nimepatwa na ile hali ya kulala. Hivo runinga hunisaidia wakati ninapotaka kulala.

Nam nishai enda mojawapo ya maonyesho ya sanaa kule ambapo nilishuhudia wanamuziki wakitumbuisa na kufanya ile mcheso ya sanaa ambayo kwa ufupi ilinistarehesha na kutoa ile stresi.

Naam, napenda sana kutembea kwa mkuu, miguu, hii hunisaidia sana kustrengthen, yaani ile mifuba ya miguu, unapotembea, unakuwa mchangamfu, unakuwa strong as you walk, unakuwa mwenye ngufu.

Naamu nishawahi ona bahari wakati wangu wakwanza nilishtuka kumbe hii bahari niliyo iona nikama niliona sirefu kwenda chini lakini wakati nilirusha kitu nilona ya kwamba nirefu sana nilishtuka na bahari.

Naam. Ningependa sana kurudi ujana. Kama ningekua na ile hali ya kurudi kwa sababu kuna mambo mingi sikufanya ambayo inashinda. Ningekua nimeyapadirisha nikiwa kijana. Naam napenda sana kurudi ujana ningepata nafasi ningerudi.

Naam. Nimewahi kufanya kazi ya kujitolea kwa hakika. Kujitolea nishaifanya kazi. Wakati mtu alifiwa nilijitolea kuosha nguo. Ile vyombo kuleta maji katika hiyo mji.

Napenda arufu ambayo inayofutia sana. Hii arufu, nisaidia hata, kufanya mwili kukua sawa. Arufu inayofutia, ni zuri sana. Hata wakati unapochoka, hiyo harufu, ukupembeleza na kupata, umetulia.

Napenda sana kusoma vitabu vyenye Maadili. Hii vitabu hunisaidia sana kujua ninapohusiana na watu wengine. Mambo nitakayo ongea mahusiana yangu baina yangu na watu wengine Ndaya jenga afibi.

Napenda kunyoa sana. Wakati naponyoa nasikia hata kichwa ama mahali popote aMbapo pananyolewa nasikia niko free. Yani sina hile harakati ya kujisumbua nikwaaji nasikia niko free.

Napochirinda kutokona na hiri fitisho fya mtandaoni. Nachitenga kabisa. Kule ambapo mtu anastahili kutoa maoni nachitenga kwa kutoa maoni. Kwa sababu hayo maybe ndiyo yanalewe yanayoleta shida katika mtandaoni.